Rafiki yangu anaitwa Sheila Rutich, tulijuana na yeye e mwezi wa nne, tarehe kumi na sita, Machakos, county inayoitwa Machakos kwenye michezo ya kuendesha magari, inayojulikana kama Rex Motorsports. Hatukupatana, tulipatana kwenye njia ya kikazi. Kwa hivyo sisi tulikuwa sote, tu kwenye nafanya kazi lakini kwenye kampuni tofauti. Mimi nilikuwa kwa kampuni ya kuleta mitambo na yeye alikuwa kwa kampuni ya kufanya maonyesho. Namkumbuka rafiki yangu kila mara si wakati mmoja tu kwa sababu sisi wakati mwingi tunazungumza. Siku mbili haiezi pita kama hatuna mazungumzo pengine ya kukutana, ama ya kwenye simu kupitia njia ya simu. Pia tunafanya mambo mengi pamoja kama kukuzana, wakati mwingine tunapatana kikazi, wakati mwingine tunaenda tu kutembea na kuburudika kwa pamoja. Kinachonifanya mimi niwe rafiki yake ni kwa sababu ni mtu wa kweli, ana ukweli, ana upendo, ana ukarimu, na haya yote yanafanya kwamba mimi namuona kama rafiki ambaye, anastahili kuwa kwenye maisha yangu si kwa sasa tu lakini hata kwa maisha ya baadae rafiki huyu pia naeza sema kwamba ni mtu ambaye anajielewa kimaisha amekomaa kia kili na anaeza kukuelekeza pia katika njia ya kukusaidia wewe mwenyewe ama kunisaidia mimi mwenyewe kama rafiki yake.

Napenda vyumba vyote nyumbani kwangu, lakini chumba ninachokipenda zaidi ni sebule kwa sababu inarembeka, unapoitengeneza, ukieka rangi inayostahili ama inapendeza, pia itakupendeza zaidi kwa sababu kuna mandhari mazuri, kwa sababu kuna televisheni ya kujiburudisha ama kutazama wakati ambapo maybe pengine umechoka ama pengine unahitaji tu kupumzika. Napenda jikoni pia kwa sabu napika chakula kule nakula nashiba natengeneza afya yangu kwa sababu ni chumba pia ambacho nakipenda zaidi. Napenda chumba cha kulala kwa sababu ntapumzikia kule napohisi uchovu ama napotaka kujilaza.

Jioni mimi hupenda kukula ugali, kwa muda mwingi mimi hukula ugali, wakati mwingine nakula biriani, wakati mwingine nakula chapati, wakati mwingine nakula viazi vitamu ama chai, na lingana na jinsi ambavyo nahisi ni kihisi ya kwamba bado ama sina njaa sana na tumia chakula ambacho si kizito lakini napo hisi njaa mimi nakula ugali na nyama ya ngombe. Wakati mwingine nakula na samaki, wakati mwingine nakula na samaki wakukau kulia.

Kama mwana dada na kama binadamu yeyote najitunza kwa kuhakikisha ya kwamba niko katika mandhari ama mazingira masafi ya pili nahakikisha ya kwamba mwili wangu nautunza uso wangu nautunza kwa kutumia ama kwa kufuatilia maelezo ama maelekezo ya daktari ambaye amenielekeza. Ya tatu nafanya mazoezi kila mara kwa mara kuhakikisha ya kwamba misuli yangu iko sawa, mwili yangu haujalegea ama haujakaa na udhaifu kwa muda mrefu.

Nachukia sana kusubiri kwenye mstari wowote, uwe ni mstari wa kusaidiwa, mstari wa kuenda kuabiri gari, mstari wakufanya jambo lolote hata kuhudumia kwenye ofisi za kiserikali. Mahali popote pale mimi nachukia kupatana na mstari mrefu ambao nastahili nifuatilie na nisubiri mpaka wakati wangu utakapofika.

Kinachofanya nicheke ni nikipitia mtandaoni nione video ya kuchekesha nitacheka, ninapokua na afya njema nitacheka na sina majanga yote nitacheka, ninapokua na hela nacheka zaidi kwa sababu najua mambo mengi nitaweza kuyafanya ni kuyafanya kupitia kwa ama kutumia hela zangu izo. So kwa ufupi kukuwa na pesa inanichekesha zaidi kuliko kitu chochote kile lakini pia afya inanipendeza na inanichekesha.

Napenda nyama ya ng'ombe zaidi, nyama ya ng'ombe ni tamu, pengine pia ni kwa sababu nimeizoea, nimekuwa nikila kwa muda mrefu nyama ya ngombe, lakini pia napenda nyama ya nguruwe, napenda nyama ya mbuzi, lakini kwa sana sana napenda nyama ya ng'ombe.

Napenda kukua mahali patulivu, palionyamaza, penye pana ndege ama wanaoimba, penye mazingira yenye hewa safi, kama penye kuna miti, kuna milima. Kuna tu mazingira safi ama mazingira ya kupendeza. Si kwa misitu sana sana, lakini tu kwenye milima, kwenye kuna miti kwenye kuna ndege wanaimba.

Hali ya hewa leo imekuwa yenye mawingu mengi na kijibaridi pia. Lakini kwa sababu nilikuwa nyumbani, sijavalia mavazi mazito, nimekuwa tu nikiwa kwenye blanketi nikipumzika. Hali ya anga hii naipenda kwa sababu hakuna mvua, wala hamna jua kali kwa sababu kwa hivyo unaweza fanya mambo mengi, ikiwa ni hali ya anga inakaa hivi naweza taka naeza taka kufanya ni kutulia tu nyumbani ama kuenda tu kubarizi mahali pazuri.

Ningependa kujifunza sana, sana, sana, sana kumaneji biashara, ama kumaneji ofisi, ama kumaneji kampuni. Ningependa kukua na mambo ya kawaida, ama masomo ya kawaida kuhusiana na hayo. Pengine niweze kukuwa na ile ile ile basic information ama basic maelezo ama mafunzo. Ndo yanayoweza kunisadia katika kukuza biashara ama kuelekeza kampuni.

Naweza kusema kwamba mimi ni mtu mbunifu kulingana na jambo ninalopewa kitu ambacho nastahili kufanya, nitaka chini nifikirie jinsi ambavyo naeza leta mambo mapya ama naweza fikiria kuhusu mambo mapya ambayo inaeza sadia katika hiyo wakati ama hilo jambo ili ku kuifanya iwe enye fanaka ama ya kupendeza.

Cha muhimu sana kazini kuhusiana na mawasiliano ni kuelewana. Kama kuna maelewano mnapowasiliana, hilo ndio jambo la kwanza. Kama hamuelewani, hamtafikia lengo, ama hamtafikia suluhu kama kuna tatizo, hamtafikia kukupata suluhu katika tatizo ama maelekezo yanayostahili kupatikana. Kwa hivyo kwa mawasiliano yoyote, lazima kukuwe kwanza na maelewano.

La hasha, sipendi mvua, siezisema kwamba napenda mvua, lakini kwa wakati mwingine mvua ni wa muhimu kwa sababu unaleta hewa safi, unatengeneza mazingira, lakini ukona changamoto yake kama kusafiri, kama we ni mtu mwenye unasafiri kuenda kazini ama una mambo ya kufanya kila siku kuchao. Kunapokuwa na mvua inasitisha mambo mengi lakini pia inasaidia katika mazingira ama kwa wakulima pia ni jambo la busara ama ni jambo la muhimu sana kwao.

Zawadi nzuri nimewai kupokea ni zawadi ya mwanangu kutoka kwa mola. Hilo ndo zawadi naeza sema nimepokea ambayo sitawai sahau kwa sababu ananipa furaha. Ni zawadi ambayo siezi ipoteza kwa uwepo wa Mungu. Ni zawadi ambayo hiezi haribika ipo wapo wapo.

Napenda ugali na samaki, napenda wali na nyama ya ng'ombe ama nyama ya kuku. Lakini sana sana napenda ugali na samaki. Chakula ambacho kinafurahisha ikiwa ni samaki imepikwa kwa kukaushwa ama imepikwa kwa kuwekwa supu zote.

Napenda kitanda kizuri, kitanda ambacho pengine kiko na blangeti yenye manyoya nyoya kunifanya nihisi ya kwamba niko mahali pa tulivu, mahali pa zuri, mahali pa kwa kimombo inasemwa warm, warm ama yenye feather feather.

Ndiyo, nimeshiriki mashindano ya kimchezo wa netiboli ama wa kikapu. Nimeshiriki mchezo huo kwa mda mrefu na tukaibuka washindi mimi na timu yangu yote ambao tulikuwa tunashiriki katika upinzani. Nimeshiriki katika mashindano mengine, pengine na watu binafsi ama kikazi kwa kuekewa target na kuzihit pia.

Najifurahisha kwa kusikiza mziki na kudensi pekee yangu kwa nyumba ama na marafiki ninapokua nje lakini muda mwingi. Najifurahisha kwa kusikiza mziki wakati nafuraha. Wakati mwingine najifurahisha tu kwa kutoka nje niende nifanye shopping kwa kimombo. Niende ninue mavazi ninue vitu ambavyo natamani najifurahisha.

Wakati mwingi nikiwa na mgogoro na mtu. Kuna wakati nitazungumza, kuna wakati tutakuwa na sauti ya juu, tuzungumze sote ama nizungumze. Kuna wakati mwingine nitatulia nimsikilize na niamke niende bila kujibu ama kujibizana naye. Kuna wakati pia nitakaa tu na nilie, nimsikilize anachoniambia kama kimeniumiza mahali moyoni, nitalia na kunyamaza na nimalize hivyo, na nisiwahi kuzungumza naye tena.

Mambo yote ya kidini ni muhimu kwa ngu, lakini cha muhimu ni kukumbuka ya kwamba Mungu ndo mwanzote na mwisho na kumuweka kama mwelekezi wako. But kwa kidini, natumai ama anafikiria kwamba mambo yote ni ya muhimu.

Napenda aina mingi ya muziki, napenda bongo, napenda classical, napenda reggae, napenda rumba, napenda mziki ya Kijaluo, lugha ya Kijaluo nakumbuka waimbaji kadha wa kadha waimbaji kama mbosso wa bongo najua Rihanna wa classical na rnb najua Chris Martin wa reggae namjua Fally Ipupa wa rhumba nakumbuka waimbaji wengi najua prince indah wa wimbo wa Kijaluo nasikiza mziki wakati mwingi ninapokuwa nataka tu kuchangamka kufanya zoezi wakati mwingine nikihisi ya kwamba roho ni mzito nina mambo mengi yananikula akili nasikiza mziki kutulia tu nasikiza mziki wakati ambako nimefanya kazi mzito na nahitaji tu kujiekelea kidogo ama ku. Kuhisi ya kwamba ni nimetulia. Unahisi jinsi gani kuhusu mziki mziki naezasikiliza wakati mwingi unanipa utulivu wakati mwingine unanipa kuchangamka kama nimekaa mwili umekaa mchovu mchovu nachangamka.

Nina marangi mingi yanayonipendeza kulingana na wakati na mahali napoenda na jinsi ambavyo nahisi kwa wakati huo pia. Lakini kwa jumla naeza sema kwamba napenda kijani, kidim, ama rangi ya maroon, hayo ndio rangi naezasema napenda kwa sana sana.

Tabia ninayopenda kwa watu wengine ni watu wenye tabia ya kusema ukweli. Mtu mkweli ananivutia kwa sana na mtu mwenye msimamo. Kama ni mtu anasema nafanya, analifanya hilo jambo, akisema halifanyi, halifanyi. Napenda watu wenye msimamo na watu wenye ukweli ama watu wakweli.

Nimewahi kuona bahari kwenye mitandao lakini si macho kwa macho na ningependa sana nionane na bahari. Bahari niliokutana nayo ni bahari ambayo naona kwenye simu yangu kwenye television yangu lakini hakuna bahari ambayo nimeenda mwenyewe nikaiona.

Ndiyo, nimeenda kwenye tamasha mingi ya kimziki, nimeona tamasha mingi ya kimziki, kuna burudani, nimehudhuria tamasha mingi ya kimziki huku Kenya, sana sana huku Nairobi. Kuna tamasha mingi yanayoendelea wakati mwingi ni wakati wa kusherehekea Krismasi kama sasa hivi mwezi wa Disemba.

Chakula ya kigeni nilichokijaribu na kikanifurahisha ni milkshake. Sikuwai kuwa nimekula milkshake na pizza lakini kuna wakati nilijaribu na ikanifurahisha sana. So mimi mwenyewe chakula ya pizza na milkshake nimejaribu na ilinipendeza sana sana sana.